Mimi binafsi naenda katika hospitali mara nyingi. Hivi, sikuwa niweza kugonjeka au kupatwa na virusi yoyote. Bali kuweza kujiangalia na kuweza kujua nini kinachoendelea katika mwilini mwangu pia, mimi kama daktari naweza kuizuru hospitali mara kwa mara kama ambapo naweza kufanyia kazi. Ni mahali ambapo naweza kukaa na kujua jinsi ya kuishi na watu ambao ni wagonjwa na kuwasaidia hii, huweza kunisaidia na kuweza kuwasaidia wao pia. Hivi, kuzuru daktari au mtaalamu mwenzangu, mi humtembelea daktari, mara mingi kwa mwaka. Haiezi kuhesabika, kwa kuwa labda nimeweza kugonjeka, au pia naeza kutaka kujua jinsi hali yangu ya kiafya inaendelea. Basi napata kuenda kuendelea kwa madaktari wa aina tofauti tofauti, wale wa mifupa. Wanaoangalia pia macho, meno na hata kuangalia ngozi yangu ya mwili hivi naweza kupata fursa ya kuweza kupatana na madaktari wengi tofauti tofauti na naeza kujua kinachoendelea ndani ya mwili wangu hivi naeza kuenda katika hospitali mara nyingi hivi mara ishirini ama zaidi nikiendelezea na kinachonisumbua mwilini hivi kwa mwaka naeza kutembea sana katika hospitali si tu kwa kuwa ati ninaunguza ambaye kinaniuma au nina sehemu ambaye ni mbaya. Bali pia kwa kujijulia kihali au pia kujielewa kimwili. Hivi natembelea hospitali mara nyingi.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii. Lakini, kwa kiwango ambacho naweza kukipima au kukipa hata mpangilio wa kuweza kuutumia na kuwa na uangalifu wake. Kwa kawaida, natumia mitandao ya kijamii kwa njia ambazo huweza kunihamasisha na kuweza kunisaidia kuwasiliana na watu ambao ni marafiki, kufuatiliana na habari kujifunza mambo au vitu vipya kupata burudani na hata kupata mambo mengi mapya ya kujua hata hivyo, najitahidi sana kuweza kuhakikisha kuwa matumizi yangu ya mtandao wa kijamii huchukui muda mwingi au, kufanya niweza kukaa sana kwenye mitandao ya kijamii. Ni kwenye kuweza kuendelea na majukumu yangu ya kila siku. Kwenye mitandao ya kijamii, napenda kuchagua kuwa vile yaeza kuchanganyisha na kuweza kupatikana na kufumbua vitu vipya, vitu ambavyo vinaweza kuendelea huweza kuleta rasmi, na vitu mbavyo huweza kuenea nchini kote huweza kupatikana hapo kwenye mitandao ya kijamii. Pia, hua makini kwa vile naweza kutumia mitandao hiyo na kile ambacho naweza kujichapachapisha kwa sababu, najua kuwa kila kitu inaweza kuwa na changamoto lake katika mtandao ni hasa kuna watu ambao wanaweza kuwa omeka vitu ambavyo ni vya kuhuhuzi na kuweza kuekelea mambo vya kuhu lata makosa ya badaye kwa mfano, kuepuka matumizi ya mitandao kwa wakati ninao kuwa na wenzangu ambao niwa jinsi ya kike kwa kifupi, ndiyo natumia mitandao ya kijami lakini naweza kujiekesha vyema ili nisiweze kuitumia sana yenye maana kuwa naweza kuwa na uwiano wake sana au niweze kupoteka akili zangu na kupotea hivi, huweza kuregesha akili zangu kwa kujua naweza kutumia akili yangu vyema kwa kuacha kutumia mitandao ya kijamii sana na naweza kwenda katika nyumba ya kuweza kupumzika na kukaa bila mitandao hadi na kuweza kujifikiria, hii uweza kunisidia kupata utulivu wa akili na pia kunisidia kuniongoza siku nzima.